Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninahakikisha, ninatumia vifungashio ambavyo ni vya makaratasi. Hivyo, natumia sana vifungashio ambavyo ni vya karatasi. Kuepusha matumizi ya plastiki. Kwa ajili ya kulinda mazingira.

Chakula ambacho ninapendelea kula jioni ni wali ndizi au ugali na nyama choma kwa sababu kinanipa nguvu lakini pia ni chakula ambacho ninakula kwa kiasi wakati wa usiku kwa sababu wakati wa usiku hauitaji kula chakula kingi.

Ndio, nimewahi kujifunza kupiga gitaa, ninajifunza kupiga gitaa aina la Benz, gitaa aina ya soro, yote ninajifunza kwa pamoja. Kuna muda ninapiga nikiwa ibadani, lakini muda mwingine ninapiga nikiwa mazoezini.

Ninapendelea mwanga wa kati. Sipendelei mwanga mkali. Kwa sababu mwanga wa kati haumiizi macho. Lakini pia una afya ya mwili na afya ya akili. Unasaidia kwa pamoja.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, nipale ambapo, watu au wafanya kazi wenzangu, tunakua tunafanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana, pasipo kuwa na maugomvi, pasipo kuwa na viburi, tunafanya kazi kwa juhudi moja kwa sababu wote tunajua tunachokifanya.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeusi. Ninapenda sana rangi nyeusi. Hata chumba changu nimepaka rangi nyeusi. Viatu yangu ni navovaa ni vya rangi nyeusi. Nguo zangu ni nazo zivaa nyingi ni za rangi nyeusi. Hasa hasa suti ni za rangi nyeusi.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa ambayo yanafanyika kila mwaka. Huku kwetu kwenye mji wetu, maonyesho ya sanaa yanafanyika kila baada ya mwezi wa nane na mwezi wa saba. Kuna kuwa kuna vitu vingi sana vya kujifunza.